Majukumu ambayo ninalipenda kazini ni jukumu la uwajibikaji jukumu la uwajibikaji hasa kwa majukumu yanayo kuwepo kazini kwa majukumu nalipenda ni jukumu la uwajibikaji.

Kila asubuhi ninapoamka, jukumu la kwanza ni kumshukuru Mungu kwa kunipa afya njema kwa siku nyingine. Mara baada ya hapo, ninafanya mazoezi kidogo kwa ajili ya kunyosha viungo. Baada ya hapo ninajiandaa kwa ajili ya kuelekea kwenye majukumu ya siku, tukiachana na chai pamoja na kinywaji cha asubuhi.

Moja kati ya njia ambayo ninapenda kuwasiana na watu ni kwa njia ya simu moja mbili kwa njia ya emails tatu. Kwa njia ya ana kwa ana mazungumzo. Na kwa njia bora zaidi kwa sababu na kua ni rahisi kumtizama mtu kuelewa muda aliyoko nayo. Kuwa nilaisi sana kuweza kuelewana na kujua unapereka ujumbe kwa namnagani.

Wakati ya mpumziko kazini mara nyingi natumia kwa jiri ya kura chakura pamija nakukaa kwenye maeneo ya kupumzika. Pamoja na kuangalia update ya taarifa mbali mbali. Kwa ndio mambo ambayo huwa ni nafanya kwa kata ya mpumziko inabukuwa kazini.

Ndege waku fugwa nyumbani ninao aina ya njiwa. Njiwa ndiyo ndiyo nao aina wakufugwa nyumbani ni wanyama ni ndege ambao wana tabia za kinyumbani ambao nimewatengenezea eneo lao maalum pa kula pa kulala. Huku wakienda kutafuta chakura wakati wa mchana wakirudi maali pa kulala pape.

Napenda chakula chenye mafuta hasa nyama yenye mafuta kama kiti moto. Ndio aina ya chakula ambacho ninapenda. Sio mpenzi sana wa chakula kisichokuwa na mafuta kwa sababu kinapungua na kinakuwa na latha isio kuwa sahihi. Kwa hivyo chakula chenye mafuta kwangu mimi ndio chakula chenye latha. Ndio aina ya chakula ninachopendelea.

Mara nyingi huwa ninapenda kununua vitu mnadani. Mnadani ndiko mahali ambako ninapendelea kununua vitu hasa mavazi viatu pamoja na vitu vingine. Vyakula mara nyingi ninapendelea kununua dukani. Lakini mnadani ndiyo mahali pangu sahihi pa kununuwa vitu.

Mandhali nzuri niwai kuona ni mandhali ya ufukwe waziwa. Ufukwe wa ziwa ndo mandhali nzuri nimai kuona kutokana na kupata baati ya kuishi maeneo ya ziwa. Kwa ufukwe wa ziwa ndiyo mandhali nzuri niliowai kuona na kuiitizama.

Nina gawanya taka zangu ndiyo kutofautisha taka ngumu na taka laini. Taka zilizo za majimaji na taka ambazo zilizo kuwa za majimaji. Kwa huwa nina zinagawanya kwa ajili ya kujua mahali sahihi pakuziweka hili hile uhalibifu wake utopofanyika. Inakuwa ni laisi kuweza kutambua. Sinahalibia kwa na.

Mara nyingi ninapenda kununua zaidi vyakura, chakura, kitu chakura, sababu indiyo kitu pekee ambacho ninapenda napenda zaidi kununua chakura au kitu chuchote kwa ajili ya kupereka kinywani, kwa ajili ya kuupa mwiri.

Aina ya mnyama nina ye mfuga nyumbani ni mbwa mbwa wakufugwa nyumbani. Anaonekana ni mnyama ya mzuri mwenye afya nzuri mwenye tabia ya nzuri. Changa mfu aliye changa mka kutokana na usi ngatia jiwatiba na chanjo tabia zake na mwendo wake. Aina ya mnyama ambaye ana tabia na menendo mzuri. Lakini pia ya michezo michezo ya hapa na pale. Kwa nini unapenda wanyama pori wa kufugwa, wanyama pori wa kufugwa ninawapenda kutokana na tabia zao na mienendo yao. Na kwa jinsi walivyo kiasiri.

Tukio langu muhimu katika maisha yangu ambalo siwezi kulisahu ni tukio la kuzaliwa kwangu. Kwa sababu ilikuwa ni siku yenye baraka na nisiku na ni siku pekee ambayo dunia ilipokea mtu muhimu. Na mtu mwenye mchango mkubwa kwa dunia na kwa nchi na kwa taifa zima.

Kila mara ninapo amka asubuhi ni kwa ajili ya kujiandaa na kufanya usafi wa mwili, kwa kusuguwa usafi wa kinywa, pamoja na kuandaa mavazi ya kuvaa kuelekea kazi. Breakfast inakuweko, kifungwa kinywa kinakuweko, ambayo inakua ni chai au kitu chochote cha moto ambayo nitakua nacho. Mara nyingi huwa nina penda kuamka majira ya saa kumi na mbili asubuhi. Mapema kabisa kwa ajili ya kuanza kujiandaa na ratiba ya siku. Mambo ya kufanya kabla ya kuondoka ni kufanya usafi wa mazingira na mahali ninapo lala au kupumzika. Asubuhi zangu zinakuwa ni asubuhi za kawaida na zenye purukushani za hapa na pale ya kwa ajili ya kuwai kwenye majukumu.

Mara nyingi ninapenda kufanya kazi pamoja na familia pamoja na kuhudhuria ibadani pamoja na familia yote kwa ujumla ni kitu cha msingi sana. Kitu ambacho huwa ninapenda sana kusirikisha familia kwenye swara kwa ibada.

Fast food ya chakula cha haraka. Ah naweza nisikipendele sana kutokana na uaina wake. Sipendelei bwana chakula cha haraka mimi. Kwa sababu jinsi ya uandaaji wake na aina ya chakula ambacho huwa kinaandaliwa.

Napenda kujalibu teknolojia mpya sana ili kujua kitu gani kimeboleshwa. Kutoka kwenye teknolojia ya zamani ya ulio inayotumika kwelekea kwenye uzinduzi mpya wa teknolojia mpya kwani hii jambo zuri na pia ninapenda sana kujaribu teknologia mpya ambayo.

Yah ninapenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu kunanisaidia kuweza kuboresha afya kwa njia mazoezi kwa sababu kutembea ni mazoezi. Kwa hio inakuwa ni jambo zuri lakini pia ni kitu ambacho nakifurahia kutembea kwa miguu.

Amtupeke aliye nifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa shuleni ali nifundisha elimu ambayo ni ufunguo wa maisha ni kitu muhimu sana kuwa na elimu kupenda elimu la kuendeleza ni kujiendeleza katika elimu. Kwa mtupeke aliye nifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu.

Mara nyingi huwa ninafua nguo. Mara moja kwa wiki. Mara moja kwa wiki ndiyo huwa ratiba yangu ya kufua nguo. Kutokana kuwa na nguo zinasokidhi mahitaji ya wiki nzima ya siku sita kwa hiyo siku ya mara moja kwa wiki inakuwa inatosha kabisa kwa jili ya ufuaji.

Haa, mara mingi ninapendelea soda ya baridi. Soda ya baridi ni aina ya kinywaji. Ninachopendelea sana sasa. Haa, ikiwa soda ya baridi sana wakati wa jua kali. Aina ya kinywaji ambacho, ninapendelea.

Kwanza mimi ni mtu wa kuamka usiku wa manane kwa ajili ya maombi ya usiku lakini pia ni mtu wa kuamka mapema kulingana na ratiba yangu ya siku inavyo nitaka huwa ninaamka kulingana na ratiba yangu ya siku na majukumu ninayo kuwa nayo kwa siku husika lakini mapema ni jambo jema kuamka mapema.

Kwa kawaida ni nalala masaa saba, masaa saba mpaka nane, masaa saba mpaka nane kwa sababu ukipiga hesabu ni nalala sa tano kamili usiku na kuamka majira ya saa kumi na mbili jioni ukiijumuisha hapo nitakribani masaa saba ukiachana na.

Kumbukumbu ya kutisha ni wakati ambayo nilipata shida masomo shuleni olevo, ilikwa ni kumbukumbu ya kutisha sana ambako niliweza kusimamishwa masomo kwa hivyo ni kumbu kumbu ambayo inanitisha na inaniogopesha.

Mm, hapana sijawai kufanya yoga. Kutokana na jamii na mazingira nayoishi, hakuna, hakuna watu au, hakuna watu wanaopenda yoga, au hakuna watu wanaongoza yoga. Kwa hiyo sijawai kufanya yoga, na wala. Sina uzoefu na mazoezi ya yoga.

Mimi njnapenda chai buana mimi ninapenda chai. Kwa sababu chai ndio huwa inatumika kama kifunguwa kinywa kwangu. Mimi sio mpenzi wa kahawa kabisa na wala sijawahi kuonja kahawa na wala sitegemei kuja kuonja. Kahawa kutokana na historia yake na tamaduni zake na tabia zake mimi ninapenda chai.

Ndiyo ninapenda kuendesha baisikeli. Ninapenda kuendesha baisikeli. Kwa sababu mimi nimekulia kwenye mazingira ya baisikeli. Tamaduni zetu hapa kwenye jamii yetu ni jamii ambayo ina nimelelewa kwenye baisikeli kwa hiyo pia baisikeli ni sehemu ya mazoezi mbao yanaupa mwili. Au changammfu lakini pia kusaidia kwenye kwenye ulainishaji wa mafuta mwilini baiskeli kwa ngumimi ni mazoezi, basikeli kwangu mimi ni maisha, baiskeli kwangu mimi ni kitu ninachopenda.

Kitu naeza kifanya wakati umeme unapokatika moja kwa moja ni kuhakisha kwamba nimezima maeneo yote ambayo inapitisha umeme halafu cha msingi na chokifanya ni kwenda kulala. Kusubiri umeme kwa sababu umeme inapokuwa imekatika kuna kuwa kuna giza kwa hiyo akuna shughuli inayoendelea hamna kitu kinafanyika lakini wakati wa mchana umeme inapokatika inakuwa ni muda wa kupumzika. Kwa sababu shughuli zinakuwa nyingi zinakuwa zimesimama.

Hali ya hewa ya leo ya siku ya jumamosi. Ya tarehe kumi ya tarehe ishirini na nne mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita hali ya hewa ni ya jua kali sana mahali hapa molodoro. Na joto ni kali. Lakini pia nimevaa nguo nyepesi nyepesi kulingana na hali ya hewa tisheti pamoja na tisheti nyepesi. Aina ya hali hii ya hewa ni haina ya hali ya hewa ambayo siipendi na sidhani kama kuna mtu anaipende hali ya joto kali sana. Kitu ninapenda kufanya katika hali ya hewa ya namna hii ni kupumzika sana sana kivulini. Kwa ajiri ya ku choto li.

Hapaa hapana situmii video kwa mawasiriano kutokana na na kuhifazi uhifazi siyo mtu ambaye ninapenda sana kuona kana na mitandaoni na mitandao kwangu mimi siyo sehemu ya maisha kwahiyo sipendi kufanya mawasiriano kwa njia ya video.

Salama vipi, neno la sili naweka salama kwa kuchanganya. Kwa kuchanganya herufi kubwa na ndogo namba na alama zozote za kiwaandishi lakini pia ninaepuka sana matumizi ya neno la siri rahisi kama miaka ya kuzaliwa miaka ama ni.

Chakura ninachopenda zaidi ni chakura cha mchana ugali pamoja na mboga aina ya samaki. Haina ya chakura ninachopenda zaidi ugali na umoja mala nyingi ni chakura cha cha carbon hydrate.

Mibana navena kuandika kwa kompyuta bwana. Kwa sababu kompyuta imelahisisha sana lakini pia kompyuta ni teknolojia. Kwa dunia tulionayo na tumeja tulionayo nayo inatutaka tuandike kwa kompyuta kuandika kwa mkono siofibaya. Lakini kutokana na kazi zinapokua nyingi ni lahisi sana. Kuandika kwa njia ya kompyuta.

Mchana so narudia ya ya tu Bana wakati wa mchana mimi ninatumia unapokwa nimepomzika wakati wa mchana ninatumia muda huo kwa ajili ya kuperuzi au kupita pita kwenye mitandao ya kijamii kuona yaliojiri kuona nini kinachoendelea duniani.

Mara nyingi computer ni natumia kwa graphics and designing, maswala ya graphics and designing maeneo makubwa ambayo ni natumia sana computer, lakini pia maeneo ya kuandika, lakini pia kwenye maeneo ya kusoma.

Mara nyingi napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu sipendelei gazeti kutokana na uhaba wa upatikanaji wa magazeti, lakini pia maeneo magazeti yanapouzwa ni mbali sana, na mara nyingi natumia mitandao ya kijamii. Kwa sababu simu yangu ninayo mkononi, kutumia simu yangu ya mkononi. Ni rahisi zaidi kufika kwenye mitandao ya kijamii kuliko kufika kwenye magazeti.

Bora kikapu ni Lebron James. Ni Lebron James. Lakini pia ni mchezoji bora kutokana na kwamba jinsi anavyofunga anavyoweza kuvuna points kwa team yake na kwa binafsi. Mchezo wa ajabu niliouona ni dhidi ya Denver Nuggets mchezo ule niliona kwa kwa ni mchezo wa ushindani kubwa sana lakini ujuzi alionao ni ujuzi wa kudanki sana anadanki sana yule bwana atali sana Lebron James usifanye mchezo. Nikimwona anacheza ninajisikia fulaha amani na inspiration kubwa.

Malengo ya kila mwezi kazini sujui ni kwa lengo ya ipi unatamani zaidi kujua lakini kama ni kwa lengo ya mshahara ninaugawanya lakini kwa lengo ya majukumu ya kikazi ninagawanya kazi zote kwa mda nafasi na siku wiki mwezi.

Mara nyingi mimi napenda wanyama wa aina ya wakufugwa nyumbani. Kufugwa nyumbani kwa sababu ni wanyama ambao wanafaida kwetu hata sisi hata kwa ajili ya kitu hewa na niya niya niya niya. Kwa hiyo wanyama wa aina ya wakufugwa nyumbani domestic animal.

Ushauri wa kwanza ningempa kwanza ni awe ni mtu wa kupenda kujifunza. Lakini pia awe ni mtu mwenye uthubutu na ujasiri. Lakini pia asidharau. Asiwe ni mtu mwenye kudharau watu heshimu kila mmoja ili uweze kufika mbali. Kwa sababu ni mgeni na anapasa kusogea zaidi.

Ya ninapenda kwenda pwani sababu pwani nimaeneo ambayo yamizungu kwa nafukuwe nzuli na kuna kuna upepo nzuli wa onaovuma kutoka kwa kasi za bahali kwa hiyo na maziwa kwa hiyo. Maeneo ya pwani ni maeneo ambayo ninapenda kwenda pia.

Mara nyingi usiku ninakaa mpaka saa tano. Inategemea na nakama hakuna mchezo wa mpira. Nakina kuna mpira, ni nakama paka mpira utaka po isha ndo naraara. Kama akuna mpira saa tano inatosha. Kwa ajiri ya kwenda kurara na kupumuzi.

Vyote tu napenda, ninapenda kuandika lakini pia ninapenda kuongea ingawaje kuongea inakua ni rahisi zaidi na inatumia muda mchache. Tofauti na kuandika, ingawa pia kuandika ni bora kwa sababu ya kwa ajili ya kutuza kumbu kumbu ila kuongea ni rahisi zaidi.

Mi ninapenda mbwa bwana. Paka si mpenda napenda mbwa kwa zababu mbwa ni wazuli pia mbwa wanaa. Wanajua namna ya kuhishi na watu. Mbwa pia anajua kuzungumza na watu Kawaji siwa kwa manina lakini anatabia zake. Mzuli tafauti na paka.

Kwa ukuta wa chumba rangi nzuri ni rangi ya ni rangi ya kufifia rangi ya kufifia ndio rangi nzuri kwa chumbani kwa sababu chumbani hatuweki rangi ya kung'aa chumbani tunaweka rangi ambayo inajaribu kufifia kidogo kwa hivo rangi yenye kufifia kama kijivu ni nzuri kwa chumbani.

Kwanza ni kujiandaa kwa hoja, pili ni kujiandaa kwa kuvifaa kwa ajiri ya kuandika, tatu ni kuvaa vizuri, nne ni kuandaa maswali, kutokona na mada ilioko mezani kwenye mkutana husika, kwa hayo ndo mambo nayoyafanya kwa ajiri ya kujiandaa kwa ajiri ya mkutano.

Simu hapana sininunui vitu kwa kutumia simu kutokana na bado sija pata application mzuri na yenye uaminifu mzuri ambayo naweza ni kanunua kwa njia ya simu. Sijaona application mzuri ya ambayo naeza ni katumia kununua vitu bado zote ni za magumashi.

Ha kipindi cha televisheni ninachopenda ni kipindi cha habari kwa sababu ni kipindi ambacho kinaelimisha na kunipa matukio mbali mbali yaliyopita na yanayotarajiwa kutokea kwa kipindi cha televisheni ni kipindi cha habari.

Napendelea chakula chenye ladha ya utamu. Chakura kitamu, na kitu ni chakura kitamu. Sababu kila mtu anapenda chakura kitamu. Kuna mtu asepele kitamu kwa ugata mibia ninapenderea chakura chenye laza ya utamu. Na ya kufutia huzuli.

Sijawahi kupokea zawadi kutoka kwa mtu yoyote, na wala sijawahi kutoa zawadi kwa hiyo. Bado sija bahatika kupewa, au kupokea zawadi kutoka mahali kokote.

Leo kwa sababu ni wikendi bwana mimi sina wazo zuri lolote sina wazo zuli lolote nipo tu kwa ajili ya wikendi kwa ajili ya kuenjoy maana baada ya majukumu ya siku sita leo ni siku ya saba wikendi.

Bwanae, mimi napenda kukula wali bwana mimi sipendi ugali napenda kukula wali kwa sababu umwali ni mzuri si eti. Wali unaovutia. Huwezu ukauliganisha wali na ugali bwana.

Moja kati ya kitu ambacho ninakipenda kutokana shirika langu, ushirikiano, upendano, bidii, uvumilivu kuchukuliana ndo mambo ambayo nayapenda kutoka shirika langu langu kwa sababu ni shirika ambayo lipo kwa ajili ya kusaidia na kuinuana na kuinuana kiuchumi na kimaarifa na kikazi pia.

Mara nyingi nini nina pendelea shati official kwa sababu nina pendelea shughuli rasmi. Kwa hivyo siwezi kuva ti shati kwa shughuli rasmi kwa hiyo nina pendelea sana shati ili kuonekana nadhifu. Na kuonekana smart.

Akauti afraa. Moja kati ya kitu ambacho limejitumia kwa ajili ya kujifraisha niyo. Moja kujininunulia zawadi pili kuenda maeneo ya Vivutio. Kwa ajili ya kufurahia zaidi.

Lengo la muda mrefu nililo nalo kazi ni ni kuongeza uzarishaji kazi kwa ukubwa zaidi kwa ukubwa zaidi Eli kupiga hatua kibinafsi na ya Kijumuhia pia na kikampuni kwa lengo la muda mrefu ni kuongeza uzarishaji.

Aina ya vitabu ninavyopendelea kusoma ni vitabu vya kisiasa na vitabu vya kidiplomasia. Ndio, aina ya vitabu ninavyopendelea sana kusoma kwa sababu vinaniongezea maarifa na uzoefu zaidi kwenye nyanja la kisiasa.

Hekima niliojifunza ni kutokuwadharau watu kwa sababu kwenye maisha huezi jua. Mtu uliyekutana naye au mtu unayekutana naye kesho atakuwa nani. Kwa hiyo hekima niliojifunza ni kuwaheshimu. Kila mmoja, kila mtu lakini pia hekima nyingine hekima aina ya kimungu hekima ya kimungu ni hekima nzuri sana ambayo inisaidia kuweza kukaa kwa matatizo.

Timu ya mbali, ninayofanya nao kazi, cha kwanza ni kuzingatia mawasiriano mazuri. Mawasiliano mazuri, ili kuweza kujua mahali mlipo, mahali mlipofikia. Na mnavoendelea kama bado, mnatembea kwenye marengo ya pamoja. Lakini pia uaminifu uaminifu, baina mtu na mtu aliyeko mbali, nisana kwahuo, ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kuzingatia zaidi uaminifu.

Kwa siku lita tano, kwa jinsi utaratibu ulipo na kawaida ya mwanadamu ni vizuri kunywa maji. Anghalau lita tano kwa siku, na kutokana na hali ya hewa tulionayo, ni ya joto kali sana kwa hivyo unakunywa maji mengi, takriban lita tano kwa siku.

Program ya Google, Google, ndio program pekee ya simu ambayo huwa natumia zaidi, ili kuweza kutafuta tovuti pamoja na kurasa mbalimbali kwa ajili ya taarifa na ufikiaji wa vitu mbalimbali.

Mwaka mpya jinsi navousherekea mimi tarehe mmoja mwezi wa kwanza uwa ninakuwepo kanisani ibadani. Kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa mwaka uliopita na kumshukuru Mungu kwa kunivusha kuerekea mwaka mwingine. Kwa mara nyingi muda mwingi na siku nzima uwa ninaitumia kanisani. Kanisani kwa ajili ya ibada ya kumshukuru Mungu.

Kwangu mimi kikawaida huwa ninaoga mara moja kwa siku. Mara moja kwa siku hasa majira ya jioni nainaporudi kutoka kwenye shughuli zangu kwani mara moja kwa siku mara moja kwa siku.

Mimi ninapenda sana kuvaa nguo za vitambaa. Aina za vitambaa, ambazo ni nguo rasmi kwaajili ya maofisini na wapi na wapi na shughuli zozote rasmi. Kwa hiyo, mimi napenda nguo za vitambaa.

Ninaifadhi kitu cha thamani vizuri kwa uangalifu mzuri kwa sababu kwanza ni kitu cha thamani kwa iyo lazima kiifadhiwe vizuri ili kiweze kuwa bora na kiendele kuwa kizuri siku hadi siku kwa iyo mimi binafisi ninaifadhi sana vizuri vitu vya thamani.

Ndiyo nimewahi kununua tiketi za tukio hasahasa tukio la mchezo wa mpira wa miguu niliweza kununua tiketi hiyo kwa njia ya kielektroniki kwa kupitia N-cardi kwa hivo nimewahi kununua tiketi za tukio kama la mpira wa miguu.

Mimi kibinafisi ninapendelea sana baridi, ninapendelea sana baridi kuliko joto kwa sababu baridi ni hali ya hewa yenye utulivu nzuri kuliko joto kwa sababu joto inakuwa ni kipindi ambacho mtu huwa anapoteza maji mingi mwilini kwa hiyo mimi ninapendelea sana kipinda cha baridi.

Anjisi ya kubolesha michakato ya kazi ni kwa kupitia tathimini ya kipindi kaza au msimu kaza au nyakati kaza au masa kaza. Na pofanya tathimini lakini pia inabolesha kwa kupitia ushindani. Ushindani wa baina ya wafanya kazi na wafanya kazi, baina ya kampuni na kampuni. Kwa kupitia ushindani lakini pia kupitia tathimini na ukaguzi. Ndionjia peke ambazo natumia kubolesha michakato ya kazi.

Mtu naongea naye kwa mawasiliano kazini ni ni taarifa muhimu za ukuaji au taarifa za maongezeko au taarifa za mradi mpya taarifa mpya kwa hicho ndo kitu muhimu au kipengele cha msingi kwenye mawasiliano kazini.

Nyama ya ngombe, nyama ya ngombe ni haina nyama mbayo ninaipenda zaidi kuliko nyama yoyote, lakini pia nyama ya kuku pia ni haina ya nyama mbayo ninaipenda zaidi, nazani ni hizo tumbiri ndio haina ya nyama mbayo ninaipenda, mimi binafsi.

Moja kati ya aina ya sanaa ninazozipenda mimi ni sanaa ya uigizaji. Sanaa ya uigizaji ndiyo sanaa mbayo mimi naipenda kwa sababu inavutia inawagiza inaigiza uhalisia wa maisha tuliyo nayo kwa sanaa ya uigizaji ni aina ya sanaa ambayo naipenda sana.

Tabia ninayoipenda kwa watu wengine tabia ya ukweli tabia ya uvumilivu lakini pia tabia ya ushirikiano wa watu wengine ni aina ya tabia ambayo ninazozipenda zipatikane kutoka kwa watu wengine kwa sababu ni tabia za kujenga tabia za kuimarisha na tabia za kustawisha.

Mazingira ya ofisini mazingira ya ofisini ni mazingira. Ani maina ya mazingira kazi ni nayoypenderea kwa sababu ofisi ni mahali palipo na utulivu, ukimya. Kwa unaweza ukakaa, ukatulia, ukafanya kazi yako vizuri. Kwa upataha mzuri. Kwa hiyo tuna mazingira ingine.

Hapana, mimi sio mpenzi wa kununua vitu mtandaoni. Kwa sababu mtandaoni, kila mmoja anatumia mtandao kwa madhumuni yake na kwa malengo yake. Kwa wengine, wengi mtandaoni ni wezi na matabeli, kwa hiyo kama hivyo vitanifanya nisipende na niswe mtu ambaye naweza nikanunua kitu mtandaoni.

Zana zipo nyingi, lakini kwamfano calculator, kwa ajili ya mahesabu, siku wa siku ambayo na kuwanayo hapa, moja kati ya, zana ambazo ninazo zitumia kila siku mahali hapa, kwenye ma jukumu niliyo nayo.

Mwendo kati ya njia na otumia kwa ajila kupanya marafiki wapya ni kupitia mawasiriano. Na mazungumzo ya ana kwa ana. Ndiyo njia peke nayotumia kwa ajili ya kufanya marafiki wapya.

Ndiyo ninatumia mitandao mingi ya kijamii ikiwemo Instagram Facebook Whatsapp pamoja na Instagram hiyo ndio aina ya mitandao ambayo ninaitumia kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali za za dunia pamoja na jamii nzima.

Moja kati ya kinywaji ninachokipenda mimi ni kinywaji aina ya chai, kwa sababu chai ni dawa, chai ni tiba. Lakini pia mara nyingi huwa nina kinywa wakati wa asubuhi majira ya asubuhi ninapoamka kama kifungua kinywa. Aliye nieleza kuhusu chai ni mwalimu wakati kujifunza habari za kilimo cha chai. Lakini pia ninapokunywa chai najisikia vizuri na najisikia kinywa kimefunguka. Tayari kwa ajili ya ratiba ya silu nzima.

Kurudi ujana, hata sasa bado mimi ni kijana, kwa hio, sio mzee sababu mzee tunaelewa ni kwanzia miaka arubainne na tano na mimi kufika miaka hiyo ni mbali sana. Kwa bado mimi nipo kijana na ninaendelea kusogea.

Kwanza ninajiandaa kwa kuimarisha ulinzi kwenye vifaa vyangu vya kielektroniki, ikiwemo passwords kuwa nzuri na kuzihifadhi vizuri, lakini pia kutengeneza ulinzi mzuri wa profaili yangu.

Kwenda hosipitali kwangu mimi siyo ratiba labla ni kifata itirafu za kiafia ndio ninaweza nikaenda hospitali kwa nilaifi sana natakumbaliza mwa kapa kwa kuenda hospitali kama sila uguwa kwa niki uguwa ndio ninaweza wakuenda hospitali.

Matukio ya kima taifa ninafatiria, ninasikiliza lakini pia ninapenda kuyafatiria wa sababu nina ubinasaba na mambo ya kima taifa o ninafatiria lakini pia ninapenda kusikiliza mambo ya kima taifa.

A mimi natumia data ya simu ninatumia data ya simu na wala situmii situmii na rudia tena situmii waifi ila ninatumia data ya simu.

Mahali napoishi nyumba nayoishi ni nyumba kubwa iliyozungushiwa fence lakini pia mazingira ninayoishi ni mazingira mazuri yenye majani ya kena na miti kwa ajili ya upepo mara ya mwisho mara ya kwanza mara ya kwanza kuhamia kwenye eneo ninaloishi ni kitambo sana, takriban elfu mbili na tano na mahali ambapo nilihamia na ninapoishi salama jamii ni salama kwa watu wengine usalama upo wakutosha hakuna masharti.